Mimi huwa nagawanya taka zangu kulingana na aina yake. Kuna taka ngumu ambazo hazifai kuchomwa wala kutupwa jalalani. Hivyo huwa nagawanya taka zangu kulingana na aina ya takataka. Kuna zile taka laini ambazo zinafaa kwa matumizi ya wanyama. Huwa nazitenga na kuwapa wanyama wale. Na kuna zile taka ngumu ambazo zinafaa kuchomwa huwa nazichoma na kuna taka nyingine huwa zinafaa kwa ajili ya matumizi ya mashamba huwa ninaweka kwenye, ninaziozesha na kuzitumia kwenye mimea.

Wakati wa jua kali mimi hupenda kutulia. Kama sina ulazima wa kutoka nyumbani, basi huwa ninatulia nyumbani. Kwa sababu mimi kazi zangu, ziko ninafanyia kutokea nyumbani. Hivyo kama sina sababu ya kutoka nje ya nyumbani, huwa ninatulia ili kuepuka ile hali ya jua kali.

Sehemu ambayo ninasomea habari mtandaoni ni huwa inatumia simu yangu ya mkononi na labda kama ulikuwa unamaanisha ninasomea kwenye application gani. Sana sana ninaingia kwenye google. Ndipo huwa ninapata taarifa mbali mbali ninazozihitaji kutoka katika mtandao.

Namna ambavyo ni naboresha michakato ya kazi ni kwa kutumia mrejesho au feedback kutoka kwa mtu ambaye nimempa huduma. Atakavyo elezea jinsi alivyo ridhika au namna ambavyo hakuridhika na huduma alizozipokea basi taarifa hizo ndizo uniwezesha kuboresha aina ya namna ya kufanya kazi yangu kwa ubora zaidi.

Mimi huwa ninapenda kukaa sehemu ya kimya. Sipendi sehemu za, zenye kelele nyingi. Kwa sababu huwa mara nyingi ninapenda kupumzika na kusikiliza mziki na mziki huo huwa ninapenda kusikiliza nikiwa mwenyewe. Huwa sipendi kwenda sehemu ambayo miziki inapigwa kwa sauti kubwa.

Wakati wa likizo, mara nyingi likizo ambayo ninaitumia ni likizo ya mwisho wa mwaka, likizo ya mwezo wa kumi na mbili. Hiyo ndo huwa ninaitumia kwa kutembelea maeneo, tofauti na haya ninayoishi, ama kwa kutembelea wazazi ambao wako mikoani, tofauti na hapa ninapoishi mimi.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baisikeli na nilishawahi kujifunza baisikeli wakati nikiwa mdogo. Kwa sababu, baisikeli inasaidia katika mazoezi. Kwa sababu, kwa sasa, katika miji tunayoishi, mara nyingi tunatumia usafiri wa magari, tukifika ofisini tumekaa. Kwa hiyo, ninapopata muda wa kuendesha baiskeli ni moja ya njia ya kufanya mazoezi ya mwili na viungo.

Tunapokuwepo nyumbani huwa tunapenda kukaa pamoja na kuangalia movie na wakati mwingine huwa tunatoka kwenda sehemu, kupumzika na kupunga upepo na kupata chakula cha nje ya nyumbani. Yaani kwenda kwenye restaurant na kuwapeleka watoto kucheza michezo mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti.

Rangi ninayoipenda mimi ni rangi ya brown hiyo ndo rangi inayo nivutia zaidi na hii rangi ina nivutia kwa sababu ni rangi nzuri na inaendana na rangi yangu kwa kuwa mimi nina rangi ya chocolate basi rangi ya brown inaendana na rangi yangu ya mimi.

Ndiyo ninapenda mvua kwa sababu mvua ni nzuri inasaidia kustawisha mimea na kwa sababu kosti za maji ya kulipia kutoka kwenye mifumo rasmi ni gali, hivyo mvua inaponyesha, inatusaidia kupunguza garama za kumwagilia kupitia maji ya kulipia.

Mimi kwenye television ninapenda kuangalia tamthilia. Tamthilia zinazo husu maisha, zinazo fundisha kuhusu maisha ya kila siku ya kijamii. Na mimi ninapenda sana kufuatilia tamthilia za Afrika kusini kwa sababu zinamafundisho mazuri. Wanajua kuwaagiza uwalisi yao nishai kufuatilia isindigo ninafuatilia uzalo nafuatilia isabaya na tamthalia nyingi ambazo huwa zinaonyeshwa katika television mbalimbali.